Mimi huoga mara moja au mara mbili kwa siku, kulingana shughuli nilizo fanya na hali ya hewa. Kama ni siku ya kawaida, bila shughuli nyingi, huoga mara moja hunitosha. Lakini kama kumekuwa na joto au nimefanya kazi nzito, naoga mara mbili ili nijisikie safi na mwenye utulivu. Kuoga unisaidia kuondoa uchovu, kunipa nguvu mpya na kunifanya nijisikie nipo tayari kuendelea na shughuli zangu za siku.

Napendelea kuwasiliana ana kwa ana kwa sababu huniruhusu kuelewa hisia na lugha ya mwili ya mtu mwingine vizuri zaidi. Mawasiliano ya uso kwa uso hujenga uaminifu na kufanya mazungumzo yawe ya kweli na yenye uhusiano wa karibu. Hata hivyo, pia ya zamini simu na ujumbe mfupi. Hasaa pale umbali au muda unapokuwa changamoto. Njia hizi hunisaidia kuwasiliana kwa haraka na ufanisi. Kwa ujumla, nachagua njia ya mawasiliano kulingana na hali. Lakini lengo langu ni kuhakikisha ujumbe unaeleweka na mahusiano yanabaki mazuri.

Ndiyo, napenda mvua sana. Mvua huniletea utulivu na hisia upia. Hasa ni napo skia sauti ya matone ya kigonga pa au ardhi. Napenda arufu ya ardhi baada ya mvua na hewa inayofuata. Ingawa wakati mwngine mvua inaweza kuleta usumbufu kama barabara zenye matope, bado na ithamini kwa sababu husaidia mazao kukua na kuleta baraka kwa mazingira. Pia hunipa nafasi ya kupumzika nyumbani, kunywa chai moto na kufikiria kwa utulivu.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma sana. Kucheza ngoma hunifanya nijiskie huru na mwenye furaha na hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo. Napenda aina mbali mbali za ngoma hasa zile zenye midundo ya kusisimua au ngoma za kitamaduni ambazo hubeba utamaduni na historia. Wakati wa muziki mzuri, mwili hujisogeza wenyewe bila kufikiria sana. Kucheza ngoma pia ni njia mzuri ya kufanya mazoezi na kushirikiana wengine katika mazingira na furaha.

Mtu aliyenifundisha jambo la muhimu sana ni mzazi wangu. Alinifundisha umuhimu wa uaminifu, bidii na heshima kwa wengine tangu nikiwa mdogo. Kupitie maneno na matendo yake, nilijifunza kuwa mafanikio hayaji kwa haraka bali yanahitaji subira na juhudi. Pia alinifundisha kuwa makosa si mwisho wa safari, bali nifursa wa kujifunza na kukua. Mafunzo haya yamenisaidia sana katika maisha ya kila siku na yamekuwa msingi wa maamuzi yangu mengi.

Napendelea mfumo wa Android kwa sababu ni rahisi kutumia na una uhuru mkubwa wa kubadilisha mipangilio kulingana na mahitaji yangu. Android huniruhusu kuchagua simu mbalimbali kulingana na bajeti na mahitaji. Na pia kuna programu nyingi zinazopatikana kirahisi. Napenda pia jinsi inavyorusu kuhifadhi na kushirikisha faili kwa urahisi. Hata hivyo, mifumo mingine kama iOS pia ina ubora wake. Hasa upande wa usalama na utendaji mzuri. Kwa jumla, Android hunifaa zaidi kwa matumizi ya kila siku.

Chakula ninacho kila mara nyingi mchana ni wali na maharagwe, au wali na mboga. Chakula hichi hunishibisha vizuri na kunipa nguvu ya kuendelea na shuguli za siku. Wakati mwingine, nakula ugali na sukuma au nyama. Hasa kama nimekua na shuguli nyingi, napenda chakula raisi lakini chenye, lishe, ambacho hakinipelekei usingizi mzito mchana. Pia unisaidia kubaki na nguvu hadi jioni bila kuchoka haraka.

Mazingira ya kazi huwa mazuri pale ambapo kunapokuwa na heshima, mawasiliano mazuri na ushirikiano kati ya wafanyikazi. Wakati huu wanaheshimiana na kusikilizana, kazi inakuwa rahisi na yenye tija zaidi. Pia, mazingira mazuri yanahitaji uongozi unaojali na kutoa msaada. Pamoja na malengo yaliyo wazi, vifaa na rasilimali vinapopatikana kwa urahisi wafanyikazi huhisi kuthaminiwa. Zaidi ya hayo, usawa kati ya kazi na maisha binafsi husaidia kupunguza msongo wa mawazo. Kwa kifupi, mazingira chanya huongeza motisha, ubunifu na furaha kazini.

Napenda rangi za utulivu kwa ukuta wa chumba. Hasa nyeupe, krimu au buluu hafifu. Rangi hizi hunifaya nijisikia mtulivu na kusaidia akili kupumzika. Pia hufaya chumba kionekane kikubwa na chenyemwanga zaidi. Wakati mwingine napenda kuongeza rangi moja ya kuvutia kama kijani hafifu au kijivu ili kutoa mvuto bila kupitiliza. Kwa ujumla, rangi tulivu hunipa mazingira mazuri ya kupumzika na kufanya shughuli zangu kwa amani.

Kila jioni kabla ya kulala, napenda kutulia na kujitenga na shuguli za siku. Mara nyingi nasikiliza muziki, wa utulivu, au nasoma kurasa chache za kitabu ilinipumzishe akili. Pia hupenda kuangalia ratiba ya siku inayofuata ili nijipange mapema. Baada ya hapo, hufanya mazoezi mafupi ya kupumua au kutafakari kwa dakika chache. Utaratibu huu hunisaidia kulala kwa mani, haraka na kuamka nikiwa na nguvu mpa.

Napenda kusimamia zaidi kuliko kusimamiwa, kwani napata kuridhika na nguvu ya kupanga na kuongoza michakato. Kusimamia kuna nipa nafasi ya kueka vipaumbele, kufanya maamuzi magumu, na kuhakikisha kila jambo linafanywa kwa usahihi. Kupata udhibiti huu, kuna nisaidia pia kukuza ujasiri na uongozi. Hata hivyo, kusimamiwa kunaweza kuwa na faida wakati mwingine. Hasa tukikabiliana na mtu mwenye uzoefu au ujuzi wa hali ya juu. Kusimamiwa kwa njia sahihi kuna nisaidia kujifunza mbinu mpya, kuepuka makosa na kuongeza ufanisi. Kwa hivyo, ingawa napelelea kusimamia natambua kuwa tayari kusimamiwa mara nyingine ni muhimu kwa ukuwaji na mafanikio.

Napenda kukabiliana makosa kazini kwa njia ya utulivu na kwa mbinu ya kujifunza. Napogundua makosa, hatua yangu ya kwanza ni kuthibitisha tatizo na kuelewa chanzo chake, badala ya kumlaumu mtu. Kisha, napanga suluhisho linaloweza kutekeleza mara moja ili kupunguza madhara. Pia, napenda kujifunza kutokana na makosa. Kuchunguza ni nini kilicho sababisha na jinsi ya kuzuia kurudia. Mawasiliano ni muhimu. Napenda kushirikisha timu na wadhirika pale inapofaa. Ili kila mtu afahamu hatua zinazo chukuliwa hatimaye napanga mipango ya kuboresha ili makosa yanayo fanana yasitokee tena.

Napenda kufanya kazi na wengine kwa sababu ushirikiano huleta mawazo tofauti na usaidia kupata suluhisho bora zaidi. Kufanya kazi katika timu hunipa na fasi ya kujifunza kutoka kwa watu wenye ujuzi na mitazamo mbali mbali. Jambo linaloboresha ubunifu na ufanisi. Pia kushirikiana kuna raisisha kugawana majukumu na kupunguza mzigo wa kazi. Hasa kwenye miradi mikubwa. Hata hivyo, ninaona thamani ya kufanya kazi pekeyangu pale ambapo kazi inaitaji umakini mkubwa au maumuzi binafsi. Kwa ujumla, napendelea mchanganyiko wa kazi ya pamoja na ya mtu mmoja, kulingana na aina ya kazi na malengo yanoyitajika kufikiwa.

Changamoto nyingi zinatokea kazini, na moja ya kubwa ni usimamizi wa muda. Mara nyingi, kazi ni nyingi na zinahitaji kutimizwa kwa wakati mmoja. Jambo linalo sababisha shinikizo. Pia, migongano ya maoni inaweza kuwa changamoto. Hasa wakati timu inamitazamo tofauti kuhusu jinsi ya kufanikisha mradi. Wakati mwingine, ukosefu warasli mali au vifaa una kwamisha kazi na kuhitaji ubunifu ili kupata suluhisho badala. Changamoto nyingine ni kusimamia matarajio ya wateja au wakuu. Kwani mara nyingi yanabadilika haraka. Kwa upande mwingine, changamoto hizi hutoa fursa ya kujifunza na kuboresha ujuzi wa usimamizi, mawasiliano na uvumbuzi. Jambo linalo ongeza thamani kazini.

Kuzingatia muda kazini ni muhimu sana. Hivyo napendelea kutumia mpango na kipaumbele. Kwanza napanga kazi zangu kwa orodha, nikielekeza nguvu kwenye zile muhimu zaidi na zenye muda wa mwisho mkali. Natumia pia vipindi maalumu vya kazi bila usumbufu, ili kuhakikisha ninalenga kikamilifu bila kukatizwa. Pia, napanga muda wa mapumziko kwasababu hii husaidia kuongeza umakini na ufanisi. Ikiwa kazi nyingi zinatokea kwa wakati mmoja, napenda kugawa majukumu au kuwasiliana na timu ili jambo lifanyike kwa wakati. Kwa ujumla, kushughulikia muda kwangu kunahusisha mpangilio nidhamu na mawasiliano ili kazi ifanyike kwa ufanisi.

Napenda kusherehekea siku kukuu kwanjia ya kipekee na ya furaha. Kwanza mara nyingi na shirikia na familia na marafiki. Tuki kusanyika pamoja na kushirikiana chakula, kizuri, chakawaida au chakipekee kwa siku hiyo. Pia napenda kushiriki katika shughuli za kitamaduni kama vile michezo, nyimbo au maonyesho ambayo huongeza hali ya furaha na mshikamano. Baadhi ya siku kuu zi nahitaji pia kutunza mila na desturi, kama kutoa zawadi au kushiriki sadaka za kidini. Jambo linalo ongeza maana ya siku hiyo. Kwa ujumla, kusherehekea siku kuu, kwangu kuna husisha furaha, familia na heshima kwa mila na na desturi.

Napenda kusoma vitabu vinavyo saidia kuelewa kwangu kwa dunia na maisha. Kwa mfano, vitabu vya falsafa na fikra za maisha huniweza kufikiria madili na maamuzi ya binadamu. Pia, napenda kusoma vitabu vya sayansi na teknolojia. Kwani, vinafafanua jinsi ulimwengu unavyo fanya kazi na kuniacha nikiwa na mshangao. Liwazi ni ubunifu pia ni favorite. Hasa zinapojumuisha hadithi za tamaduni, tofauti au changamoto za kibinadamu kwani zinapanua mawazo yangu na huruma. Pia vitabu vya historia na biografia zinanifundisha kuhusu maisha ya watu mashwahuri na matukio muhimu ya kihistoria. Jambo linalowezesha kuelewa dunia vizuri zaidi.

Kuanza kazi mpia ni changamoto na fursa kubwa kwa wakati mmoja. Kwanza, jifunze kila kitu kwa makini na usiogope kuuliza maswali ili kuwelewa jinsi mambo ya navio fanya kazi. Kuhonyesha heshima na kushirikia na wenzako ni muhimu, kwa ni mahusiano mazuri huweka mazingira bore ya kazi. Weka malengo madogo ili uone mendeleo kila atua, na kuwa na mtazamo chanya unapokabilia na changamoto. Nizamu na wajibikaji vinaonyesha uaminifu na kujenga ishima yako kazini. Mwisho kuwa tayari kujifunza kila siku na kubadilika, kuna saidia kukua kita aluma na kufanikisha kazi yako kufanisi.

Siyendi maktaba ni mara nyingi sana sikuhizi, lakini ni napo pata na fasi huwa ni sehemu ni nayo ipenda. Kwa kawaida, naweza kuenda mara moja au mbili kwa muezi. Asa ni napo itaji mazingera tulivu ya kusoma au kufanya utafiti. Maktaba unisaidia kuzingatia zaidi kwa sababu kuna utulivu na rasili mali nyingi kama vitabu za majarida. Pia napenda kwa kitaba kusobabu hunipa motisha ya kusoma au kujifunza mambo mapya bila vishawishi vingi. Ingawa teknolojia imeraisisha upatikanaji wa taarifa mtandaoni maktaba bado ina nafasi muhimu kwa wale wanao penda kusoma kwa umakini na kuongeza maarifa yao.

Napendelea zaidi kusoma habari mtandaoni kuliko gazeti la karatasi. Habari mtandaoni raisi kupatikana, uchapishwa haraka na ninaweza kuzisoma wakati wowote kupitia simu au kompyuta. Pia hunipa fursa kulinganisha vianzo tofuti vya habari kwa uraisi. Hata hivyo, magazeti ya karatasi bado ya namvuto wake. Asa kwa watu wanaopenda kusoma kwa utulivu bila kutumia skrini. Soma gazeti pia uleta hisia ya utamaduni na umakini zaidi. Kwa ujumla nachagua habari mtandaoni kwa sababu ya uraisi na kasi. Lakini siwezi kupuza dhamani ya magazeti ya kawaida.

Ndiyo, ninaweka picha zangu mtandaoni lakini kwa tahadhari kubwa. Mara nyingi naweka picha zinazoonyesha matukio ya muhimu kama safari, sherehe au kumbukumbu nzuri. Badala ya kila jambo la maisha ya kila siku. Napenda kuhakikisha picha ninazoweka hazikiuki faraga yangu wala la wengine. Pia huchagua majukwaa yanayoaminika na kuweka mipangilio ya faraga ipasavyo. Kuweka picha mtandaoni ni njia nzuri ya kushiriki kumbukumbu na marafiki au familia. Lakini ni muhimu kufikiria athari zake za muda mrefu na usalama wa taarifa binafsi.

Ndiyo, napenda kupanda milima kwa sababu ni shughli inayochanganya mazoezi ya mwili, utulivu wa akili na uzuri wa mazingira ya asili. Kupanda milima unisaidia kuondoa msongo wa mawazo na kunipa nafasi ya kufurahia mandhari nzuri kama misitu, mawingu na hewa safi. Pia ni njia nzuri ya kujifunza uvumilivu na nidhamu, kwani inahitaji maandalizi na juhudi. Zaidi ya hayo, kufika kileleni huleta hisia ya mafanikio na kujiamini. Kupanda milima ni uzoefu unaofundisha kuthamini mazingira na nguvu ya kujituma.

Ninapoanza mradi mpya wa kazi, kwanza naelewa malengo yake kwa uwazi ili nijue ninachotarajia kufanikisha. Kisha nafanya mpango wa kazi, nikigawa mradi katika hatua ndogo ndogo ili uwe rahisi kusimamia. Pia nakusanya taarifa na rasilimali muhimu kabla ya kuanza. Mawasiliano na washiriki wengine wa timu ni muhimu. Hivyo huweka matarajio na majukumu wazi mapema. Wakati wa utekelezaji, hufuatilia maendeleo na kurekebisha pale ninapo hitajika. Mwisho, hujifunza kutokaa na mchakato mzima ili kuboresha miradi ijai.

Hali ya hewa ni nayoipenda zaidi ni ile ya wastani isiyo na joto kali wala baridi kali. Napendelea siku zenye upepo mwanana jua la wastani na mawingu mepesi ya angani. Hali hii hunifanya nijisikie mwenye nguvu na utulivu. Na hunipa nafasi ya kufanya shughuli za nje kama kutembea kufanya mazoezi au kupumzika. Pia ni hali nzuri kwa kufanya kazi au kusoma bila usumbufu. Mvua nyepesi mara kwa mara hunipendeza pia. Kwani huleta harufu nzuri ya ardhi na hufanya mazingira ya onekane safi na yenye uhai.

Napenda kufanya mambo mbalimbali na familia yangu kwa sababu huniletea furaha na kunipa hisia ya ukaribu. Tunapenda kutumia muda pamoja kwa kuzungumza, kushiriki chakula na kucheka kuhusu mambo ya kila siku. Pia napenda kutazama filamu au vipindi vya televisheni pamoja, hasa jioni au wikendi. Wakati mwingine tunapanga matembezi mafupi au kutembelea ndugu na marafiki. Jambo linalo imairisha mahusiano yetu. Kufanya shughuli hizi na familia hunipa utulivu wa moyo na kunikumbusha umuhimu wa mshikamano na upendo katika maisha.

Mchezaji wa michezo ninaye mpenda ni Lionel Messi. Nampenda kwa sababu ya kipaji chake cha kipekee. Nizamu na unyenyekevu wake wandani na ya inje ya wanja. Uchezaji wake unonyesha kuwa mafanikio hayaitaji nguvu nyingi, tu bali pia akili, ubunifu na kufanya maamuzi ya haraka. Pia anatia moyo wachezaji wengi vijana kwa kuonyesha kua bidii na uvumilivu vinaweza kushinda changamoto. Messi ni mfano mzuri kwa kujituma na kuendelea kufanya vizuri hata baada ya kufikia mafanikio makubwa.

Harufu ninayo ipenda zaidi ni harufu ya asili. Kama ile ya maua fresh au ya mvua ikinyesha juu ya ardhi. Harufu hizi hunipa utulivu na furaha. Zikileta hisia ya amani na kuunganisha na mazingira. Pia napenda harufu ya chakula kilicho pikwa. Asa chakula cha asili au kitamu kinacho onyesha utamadurni wa familia. Harufu hizi si tu hufuraisha hisia za harufu bali pia hunikumbusha kumbukumbu nzuri na wakati mzuri ulio tokana na familia, marafiki au sehemu fulani tulizo tembelea. Kwa ujumla harufu nzuri huongeza furaha na hisia za utulivu maishani.

Ndiyo, napenda sana kulima bustani kwa sababu ni shughuli inayoongeza utulivu wa akili na kunifundisha uvumilivu. Kupanda mimea na kuiona ikikuwa kunanipa furaha kubwa na hisia ya mafanikio. Pia husaidia kujifunza kuhusu asili, mbinu za kilimo na umuhimu wa kuhifadhi mazingira. Bustani pia hutoa chakula safi na mimea nzuri inayopendeza macho. Kwa zaidi, ni njia nzuri ya kufanya mazoezi kwa mwili na kupumzika kutoka shughuli za kila siku. Kulima busani kunachangia afya ya mwili na akili na kunafundisha kuwa na nidhamu na uvumilivu.

Mara nyingi sipendi kwenda sinema sana, lakini naweza kwenda mara moja au mbili kwa mwezi, asaa ikiwa kuna filamu nzuri au ya kuvutia. Napenda kwenda sinema kwa sababu mazingira yake hutoa uzoefu wa kipekee, sauti kubwa, skrini kubwa na isia za pamoja na watazamaji wengine. Pia ni njia nzuri ya kupumzika kutoka shughuli za kila siku na kufraia hadithi zenye mskumo au burudani. Wakati mwingine, napenda kwenda sinema na marafiki au familia. Jambo linaloongeza furaha na kuifanya kuwa tukio maalum la kijamii.

Kuhusu mimi sipendi kwenda hospitali mara kwa mara lakini kawaida ninaenda mara chache kwa mwaka. Hasa kwa ajili ya ukaguzi wa afya au chanjo. Kwenda hospitali ni muhimu ili kuhakikisha afya yangu ipo kwenye hali nzuri na kugundua mpema matatizo yoyote. Pia nafasi ya kupata ushauri wa kitaaluma kuhusu lishe mazoezi au dalili ndogo za kiafya ambazo zinaweza kuonekana za kawaida. Ingawa si jambo la kila siku ni muhimu kuweka ratiba ya kuangalia afya ili kuepuka matatizo makubwa baadaye na kuhakikisha maisha yangu yanaendelea kwa afya njema.

Napenda kuvaa nguo rahisi na zinazotoa uhuru wa mwili. Hasaa zile zinazonifanya nijisikie huru na kujiamini. Mara nyingine napendelea mtindo wa kawaida kama suruali, fulana au shati rahisi. Kwa sababu ni za vitendo na zinafaa kwa shughuli za kila siku. Pia napenda nguo zilizo na rangi tulivu kama blue, nyeusi au kijivu. Katika hafla maalum, kuvaa nguo nadhifu na rasmi kidogo ili kuendana na mazingira. Kwangu muhimu zaidi si mtindo pekee bali faraja na kujiamini ninayopata ninapovaa nguo wa fulani.

Mimi ni zaidi mtu wa kuamka mapema kuliko kukesha usiku. Napenda kuamka asubuhi kwa sababu akili huwa tulivu na inaweza kupanga siku yangu vizuri. Asubuhi hunipa mude wa kufanya mazoezi, kusoma au kufikiria kabla ya shughuli za usiku kuanza. Pia na hisi ninanguvu na umakini zaidi wakati huo. Ingawa wakati mwingine hukesha, inapobidi, napendelea kulala mapema ili niwe na afya njema na ufanisi mzuri siku inayofuata.

Jambo la dini lililo muhimu kwangu ni maadili na mwelekeo wa maisha unaotokana na imani. Dini hunifundisha kuwa mwema, muaminifu na mwenye huruma kwa wengine. Pia hunipa amani ya moyo na tumaini, hasa nyakati za changamoto au maamuzi magumu. Maombi na kutafakari hunisaidia kujithamini na kuimarishi uhusiano wangu na mungu zaidi ya hayo dini hunikumbusha umuhimu wa kuishi kwa heshima, kusaidiana na jamii na kuwajibika kwa matendo ya angu kwangu dini si ibada tu bali ni muongozo wa kila siku wa kuishi maisha yenye maana.

Napenda kutazama video zaidi mtandaoni kupitia YouTube kwa sababu ina maudhui mengi ya aina tofauti. Hapa natazama video za elimu kama masomo, mafunzo ya ujuzi mpya na maelezo ya sayansi au historia. Pia natazama video za burudani kama muziki, filamu fupi na vichekesho ili kupumzika. Wakati mwingine natumia mitandaoni mingi kama TikTok au Facebook kutazama video fupi zenye ujumbe wa haraka au kufurahisha. Tazama video mtandaoni hunisaidia kujifunza, kuburudika na kupunguza msongo wa mawazo baada ya siku ndefu.

Napendelea zaidi kunyoa kuliko kuvaa ndevu. Kunyoa hunifaya nijisikie nadhifu na msafi. Hasa katika mazingira ya kazi au hafla rasmi. Pia hunirahizishia kutunza mwonekano wangu bila kutumia muda mwingi. Hata hivyo, nadhani kuvaa ndevu kuna mvuto wake pia. Hasa kwa mtu anayejua kuzitunza vizuri na kuelewa na mtindo wake. Mwishowe, chaguo linategemea ladha ya mtu, aina ya kazi na kile kinachomfanya ajiskie mwenye kujiamini. Kila mtindo una uzuri wake ikiwa unatunzwa ipasavyo.

Sipendelei sana kuvaa vipuli, lakini naelewa kwa nini watu wengine wanavipenda. Vipuli vinaweza kuongeza mvuto na kuonyesha mtindo au utu wa mtu. Kwa wengine ni sehemu ya utamaduni, mitindo ya kisasa, au njia kujieleza. Mimi hupendelea mtindo rahisi na usio na mapambo mengi, lakini naheshimu chaguo la kila mtu. Muhimu zaidi ni mtu kujisikia huru, mwenye kujiamini na kufurahia mtindo anaouchagua bila presha.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni. Hasaa ninapotaka kununua kitu au kujifunza kuhusu mada fulani. Maoni ya watu hunisaidia kuelewa uzoefu wa wengine na kunipa mtazamu tofauti kabla ya kufanya uamuzi. Pia hupenda kusoma mjadala yenye hoja nzuri kwa sababu huniongezea maarifa. Hata hivyo, huwa makini kwa sababu si kila maoni ni sahihi au ya kweli. Najaribu kuchuja taarifa na kuzingatia maoni yenye mantiki na ushahidi. Kwa ujumla maoni mtandaoni ni muhimu lakini ni vyema kuyachukua kwa busara.

Ndiyo, nikiwa nimeudhuria tamasha, michezo au maonyesho ya sanaa, nimewahi kununua tiketi za tukio. Kwa kawaida hufanyika mtandaoni kupitia tovuti au programu za tiketi, lakini mara nyingine hufanyika pale pale kwenye eneo la tukio. Kununua tiketi kunahitaji kupanga mapema ili kupata sehemu nzuri na kuhakikisha hakuna matatizo siku ya tukio. Pia ni muhimu kulipa kwa njia salama na kuhifadhi tiketi vizuri. Tukio la moja kwa moja linafurahisha sana. Hasa unapo shirikiana na marafiki au familia na kuniacha na kumbukumbu nzuri na furaha.